Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima niliandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yoyote muhimu. Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa zinaeleza vizuri zaidi. Nita andaa maswali yanayoweza kuulizwa niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafaa au yavyobidi nivae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi nahitaji kulala mapema ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Ninahitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi. Labda ninajisumbuka sana. Ninahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haija choka. Nitazima barua pepe kwa muda. Siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea muda kwa kufanya kila kazi. Dakika thelathini au saa moja kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi. Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwanza sidhani mtandao nita uzima kwa wakati wa kazi. Nadhani mikakati hii itanisaidia nitajaribu wiki hii nione matokeo.